Napenda kutembea katika sehemu, tulivu na zenye mandhari nzuri hasa, maeneo ya asili kama mbuga, pwani au misituni. Kutembea kwenye pwani kunanipa hisia ya hewa, safi, sauti ya mawingu. Jambo linapofanya, pumzike. Pia napenda kutembea katika mbuga za kijani ambako kuna miti mingi, maua na njia nzuri ya matembezi. Huko kunaeza kutafakari kupumzisha akili.